Ndiyo, binafsi huwa napenda sana hadithi za ajabu. Lakini ziwe ni hadithi ambazo ni za kusisimua, za kubuni zisiwe za ukweli. Kwa hiyo moja kwa moja ni hadithi ambazo huwa nazipenda.

Huwa napendelea sana kuvaa shirt ingawa hata t-shirt ni t-shirt ni nguo ambayo huwa naivaa sana. Lakini shirt ni kitu ambacho huwa kina nivutia. Kwa hiyo kati ya shati na t-shirt huwa napenda zaidi kuweza kuvaa shirt ni kitu ambacho huwa kina nivutia. Nikivaa na kuwa najisi kama nipo nadhifu lakini pia nimependeza. Ingawa hata t shirt yenyewe niki ivaa nayo pia huwa inakuwa imenivutia kikubwa zaidi. Nivae nguo ambao mimi binafsi nimeweza kuichagua kutoka moyoni lakini pia naamini kwamba nikiwa mtaani nikiwa njiani nipo ofisini basi atakaye kuwa ana niangalia lazima ataweza kujihisi kama ama kusema kwamba nimependeza. Ndo kitu ambacho huwa napenda zaidi.

Kwanza ni kupitia ushirikiano. Ni kuonyesha kwamba ni kifahamu kwamba kuna kazi ambayo inabidi nishirikiane na wenzangu. Basi moja kwa moja lazima tuweze kuigawanya tutaigawa hio kazi kulingana na idadi yetu lakini pia ni nyanzo gani ambazo inatupasa kwenda kuzitumia ili moja kwa moja tuweze kufanikisha kazi iweze kukamilika. Kwa hio kubwa zaidi ni kuweza kushirikiana. Lakini pia kugawanya majukumu. Kila moja afanye kulingana na mahitaji. Lakini pia tuishi kwamba hii kazi tunahitimisha ndani ya muda mfupi. Ni jambo ambalo kwangu mimi huwa naweza kulifanya kulingana na idadi ya watu lakini pia mahitaji ya muda. Hii kazi inahitaji dakika ngapi? Inahitaji masaa mangapi itachukua siku ngapi. Basi moja kwa moja ni moja kati ya jambo ambalo huwa nazingatia izaidi.

Kwanza binafsi inategemeana na aina ya chakula chinyewe kusabu kuna baadhi ya chakula ambacho hawezi ukapika pasipo kweka mafuta. Lakini pia kuna baadhi ya chakula ambacho unezu ukapika bila uwepo wa mafuta hata kidogu mfano mzuli. Ukipika wali ni vigum zaidi kueza kuupika wali na ukawa mzuli pasipo kuweka mafuta. Lakini kuna mboga ambazo naezu ukasipika pasipo uhitaji wa uwepo mafuta. Kwa hiyo kiuyumla chakula ambacho hakina mafuta mengi sana Kwango mimi huwa nakipenda. Lakini pia kili chakula ambacho hakiitaji mafuta nachupi pia uwa nakipenda. Mfano mzuli kuna mboga kama mlenda. Sasa mlenda kienyeji. Nifigum zaidi kweza kweka mafuta. Lakini pia kuna baadhi ya mboga ambayo sio razima uweze kueka mafuta mfano umepika maarage. Sio razima ata kidogo kueza kutia mafuta ndani ili iwe bora. Uteitaji ueki nyanya, utitajueki vitungu na viongu vingine ambavyo vitaifanya io mboga iweze kuabora kwao kiufupi zaidi. Binafsi mimi ua napenda chakura ambacho kina mafuta lakini sio mafuta mengi ambao yatakuja kuukera mwiri wangu. Lakini pia chakura ambacho kina mafuta kwangu mimi ua nakipenda zaidi. Kwa hiyo ni vitu vyote viwili. Chenye mafuta ya chinyi akina mafuta ya hiyo chinyi mafutua kipikwe kwa ustadi. Lakini chinyi mafuta ya siwe ni mafuta mengi ambayo yatakuwa naeza kunikela ama kuiweka mwli wangu kwenye uatali wa kwenda kupata shinikizo la damu.

Ni mzazi wangu. Mzazi ndiye mwalimu wa kwanza ambaye alinifundisha kuhusiana na mambo mbalimbali ya muhimu. Namna bora ya kueza kuishi na watu kwenye jamii. Namna bora ya kueza kuwa na ushirikiano na watu wengine. Lakini pia namna bora ya kueza kuheshimu utu wa mtu. Kwa hiyo, naeza kataja kwamba mwalimu mzuri mwalimu wa kwanza aliweza kunifundisha jambo muhimu. Ni mzazi wangu mwenyewe.

Huwa natumia simu hasa hasa nikiwa nyumbani lakini nikiwa kazini basi moja kwa moja huwa naweza kutumia kompyuta, kwa hiyo inategemeana huo muda ambao nasoma habari mtandaoni nipo kwenye mazingira gani. Nikiwa nyumbani, natumia simu lakini nikiwa kazini huwa natumia mara nyingi kompyuta.

Kudeki, ni kazi ambayo binafsi huwa naiyona, ni ngumu mno, katika maisha yangu yote ambayo, nimekuwa nakaa gheto, kudeki, moja moja kati ya kazi ambao naichukia, lakini kupika, naipenda, kufua napenda, kudeki, ni kazi moja mbayo huwa sipendi ata kidogo.

Sana sana ni asubuhi ni moja kati ya muda ambao kwa siku huwa nafanya kazi vizuri zaidi lakini pia kwa bidii sana kimesha kwamba ni wakati ambao mwili bado haujachoka wala hauna mawazo kuhusiana na jambo lolote kundi wakati ambao kwangu mimi mwili wangu hunisaidia kufanya kazi kwa bidii sana asubuhi lakini ikifika mchana ni wakati ambao tayari mtu umechoka umepata chakula, usingizi unakuja kwa hiyo kuna kuwa na mambo mengi ambayo tayari umekuisha kuya ingiza kwenye mwili wako kwa hiyo asubuhi zaidi ndio wakati ambao naweza nika utaja kama ni muda mzuri ambao ama ni wakati mzuri ambao hua nafanya kazi vizuri zaidi tofauti na nyakati za mchana lakini pia nyakati za usiku.

Ipo miji mingi ambayo ningependela zaidi kuweza kuitembelea. Moj akati ya mji hiyo ni mji wa Vatican. Moja kati ya mji ambao ni wa kihistoria kwa wakatoliki. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao uwa nautamani. Ama uwa natamani siku moja ni weze kutembelea. Kwa hiyo Vatican City ama jiji la Vatican Mji wa Vatican ni moja kati ya semu ambayo kwangu mimi duniani. Uwa natamani niweze kutembelea. Lakini pia mji wa Jerusalem kule izraeli. Ni moja kati ya mji ambao huwa nautamani niwez kuutembelea.

Ndiyo, nafaamu vizuri sana majirani zangu, ni watu ambao kwa kweli, mwenyezi mungu amewaumba, lakini pia ame wapa roho za utu. Ni watu ambao nikiwa sina chochote, wananisaidia, lakini pia wakiwa na witaji, wamekua hawasiti, kuja kuniomba msaada kwa hiyo. Ni zaidi ya marafiki, ni kama ndugu zangu, naishi nao kama ndugu zangu, kama familia kwa hiyo. Ni watu wenye roho ya kuvutia, watu wenye roho ambayo hakika huwa kwanza na mshukuru mwenyezi mungu, kunifikisha eneo kama hili kwa sababu umekuwa ni msaada kwangu, pale ambapo na kuwa na witaji. Lakini pia kipindi ambacho wao, wanakuwa na witaji, huwa wasiti kunifata na kuja kuniulizia kuhusiana na jambo ambalo unaliitaji.

Natamani zaidi kama itampendeza mwenyezi mungu, niwe na uwezo wa kueza kuwasaidia watu wengine wenye mahitaji. Ya kimaisha kwamba wenye shida ya kifedha basi niwe na uwezo wa kuchukua pesa yangu, fedha yangu kuenda kuwasaidia. Hata kama sio nyingi lakini walau iwe inatosha kuenda kuwasaidia. Lakini pia wenye uhitaji wa ushauri. Niwe na uwezo wa kuweza kuwashauri. Ili kuondokana na yale mawazo ambayo wanakua nayo kwa kikubwa zaidi natamani mwenyezi mungu aendelee kunijalia hekima. Kunijalia fikra njema kwa lengo la kuweza kuwasaidia wenzangu wanaopitia kwenye wakati mgumuu natambua kwaba mimi mwenyewe. Sipo kwenye maeneo ambayo ni bora. Lakini angalau napumua kwa hiyo ni jambo ambalo huwa namshukuru mwenyezi mungu kila siku.

Kwanza katika ulimwengu wa sasa, neno mabadiliko ni neno ambalo halikuwa peki. Ni neno ambalo tunazidi kuliishi siku baada ya siku. Kwa hiyo kwangu mimi, mabadiliko ni jambo ambalo huwa naliona kama ni fursa kwa upande wa maisha yangu mimi. Mfano, kuna mabadiliko ya vipindi, basi moja kwa moja, lazima nitaweza kujiandaa ili akili yangu, mwlii wangu na mawazo yangu ya endane moja kwa moja na aina ya mabadiliko ambayo yameweza kutokea lakini pia kama ni upande wa teknolojia lazima moja kwa moja ile fursa ambayo itakuja ya mbadiliko katika teknolojia niweze kuitumia kwa lengo la kujifunza ili pia mwenyewe ni mwalimu kwa upande wengine mfano hivi sasa kumekuwa na teknolojia ya akili mnemba ambayo inaitwa AI Artificial Intelligence ni moja katia ya teknolojia ambayo mabadiliko ambayo imekuja kuleta chachu katika maendeleo ya maeneo mbalimbali kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa tayari kuweza ya kufanya mabadiliko basi moja kwa moja inakuwa ni msaada kwake kwenda kwendala na vile ambavyo dunia inakuwa inahitaji kuio katika maisha yangu mimi ya kazi lakini pia maisha ya kawaida. Neno badiliko kwangu mimi huwa naitumia kama fursa. Kwa hiyo nikiwa kazini mababadiko na yaona kama ni sehemu ya kwenda kunifikisha kwenye ule ubora ambao nakuwa nimekwisha kutarajia.

Hapana, kwa kweli mimi si mtu ambaye anapenda kuvaa vipuli. Binafsi ndiyo ni mwana sana, mwana utamaduni, lakini kuvaa vipuli kwenye mwili wangu. Binafsi huwasipendi wala huwasipendelei. Ingawa, nikimtazama mtu wamevaa, inategemeana na aina ya sanaa ambayo unaifanya. Kama ni msanii na nilikuambia unapendeza. Lakini pia kama ni utamaduni wake naamini kwamba anakuwa na uwishi utamaduni wake. Kwa hiyo binafsi kwa mujibu wa tamaduni zetu kabila langu hatuvai vipuli kwa hiyo kwangu mimi vipuli huwa sipendi sana. Huwa sipendelei na sitamani hata siku moja nije niweze kuvaa vipuli kwenye mwili wangu mimi. Kama atavaa mke wangu sawa, atavaa mtoto wangu wa kike sawa, lakini kwangu mimi hapana, huwasipendi kuvaa vipuli.